Swala la kuvaa kofia ni jambo ambalo limekuwa sehemu ya utamaduni na fasheni kwa karne nyingi duniani kote. Binafsi, ninaona kuvaa kofia sio tu hitaji la mavazi, bali ni njia ya kuelezea haiba ya mtu. Kuna sababu nyingi zinazomfanya mtu apende au asipende kuvaa kofia, na kila moja inau uzito wake.

Mara nyingi mimi hucheza na marafiki zangu wa karibu pamoja na ndugu zangu. Kwani mazingira hayo huwa na furaha na uhuru mwingi. Tunapenda kucheza michezo ya ushindani kwa mpira wa mguu au michezo ya mezani. Jambo ambalo huimarisha urafiki wetu na kutusaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi. Pia, wakati mwingine, mimi hucheza na watoto wadogo nyumbani kwa sababu wana mawazo ya kibunifu na michezo hayo, haina presha. Kucheza na watu tofauti, kunanipa nafasi ya kujifunza mbinu, mpya na kufurahia kwa wakati wangu wa mapumziko, kwa njia nye afya na tija.

Kumbu kumbu yangu mzuri zaidi ya utotoni, ninyakati za jioni tulizo kuwa tuki kusanyika na marafiki na mfamilia baada ya shule. Ili kucheza michezo ya asili kama vile kuteleza, kufichana na kusimuliana hadithi. Nyakati hizo zili judge kicheko na uhuru wakweli ambapo jambo muhimu zaidi ilikuwa ni kufurahia wakati uliopo bila wasiwasi wa majukumu ya kubwani. Pia nakumbuka kwa furaha za safari za kwenda kijijini. Kuwa tembelea babu na bibi wakati walikizo harufu ya ardhi ambayo baada yamvua na chakula kilichopikwa kwa kuni vilifanya maisha yaonekane kuwa rahisi na yenyemaana sana. Jambo ambayo limebaki kuwa sehemu ya dhamani ya historia yangu hadileo.

Naam, likizo yangu ya ndoto ni safari ya kuenda visiwani, zanzibar. Ambapo nitapata fursa ya kupumzika kwenye fukwe zenye mchanga mweupe na maji ya bluu ya bahari ya hindi. Ningependa kutumia muda mwingi kutembelea mji mkongwe wa Stone Town ili kujifunza historia na utamaduni. Huku nikifurahia vyakula vya asili vya baharini na manukato yanayo patikana visiwani humo. Pia, ndoto yangu inahusisha kukaa kwenye hoteli tulivu, inayo tazama bahari ambapo nitasoma vitabu na kufurahia machweo ya jua bila kubuguda yeyote. Safari hii ingekuwa ni sehemu ya kuchaji mwili na akili yangu. Ikinipa amani na kumbukumbu ambazo sitazisahau maishani mwangu kutokana na mazuri wa na uasili na ukarimu wa watu wa huko.

Ndiyo, napenda sana kuogelea kwa sababu ni mchezo unaochangamsha mwili mzima na kuleta utulivu wa kipekee akili. Kujitumbukiza kwenye maji baridi, hasa wakati wa hali ya hewa ya joto, kunanipa hisia na wepesi na kunisaidia kupunguza uchovu wa siku nzima huku nikifanya mazoezi ya viungo. Aidha, kuogelea kwenye bahari au bwawa la wazi, kunanifanya nijisikie, nimeunganishwa na asili. Ni ujuzi muhimu ambao unanipa ujasiri wa kufurahia michezo ya majini na kunifanya nione kuwa nina uwezo wa kukabiliana na changamoto mpya kwa namna ya kufurahisha na yenye afya.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ninaamini ni jambo lenye kuridhisha sana moyoni. Nilishiriki katika miradi ya kusafisha mazingira na kusaidia watoto katika vituo vya kulelea mayatima. Ambapo nilijifunza umuhimu wa kutoa huduma kwa jamii bila kutarajia malipo. Kazi hiyo ni ya kujitolea ilinifunza unyenyekevu na kunipa uzuri. Ujuzi mpya na mawasiliano na uongozi inatoa hisia ya kipekee kuwa na kuwa juhudi zako ndogo zimeleta tabasamu kwa mtu mwingine au zimeboresha hali yao ama ya mazingira yanayotuzunguka.

Nimepata nafasi ya kujaribu chakula cha kigeni kutoka nchini Italia. Ambapo ni pizza na pasta. Nilivutiwa sana na jinsi wanavyotumia jibini nyingi na viungo vya asili kama vile oregano na basili. Ambavyo vinatoa radha ya kipekee na harufu nzuri inayofanya mlo huo uwe wa kitofauti na vyakula vyetu vya kawaida. Pia nimewahi kuonja chakula cha kichina kinachoitwa noodles zilizopikwa na mbonga na mchuzi wa soya uzoefu huo umekua wa kuvutia kwa sababu ya radha yake ya chumvi na ukali ndogo. Na ilikuwa changamoto ya kufurahisha kujaribu kula kwa kutumia vijiti badala ya kijiko au uma.

Ningependa sana kujaribu mchezo wa tenisi kwa sababu unahitaji wepesi wa mwili. Umakini mkubwa na nguvu, nimekuwa nikivutiwa na kasi ya mchezo huo. Unavyochezwa na jinsi unavyoweza kuimarisha afya ya moyo na misuli. Haida huku ukipata changamoto moto ya kufikiri haraka ukiwa uwanjani. Pia, mchezo mwingine wa kusisimua ambapo ningependa kujaribu ni kuruka kwa mwavuli. Skydiving, ingawa inaonekana kuwa na hatari, hisia ya kupaa angani na kuona dunia kwa mtazamo wa juu ni kitu kinachonivutia sana, na ninaamini ingekuwa uzoefu wa kusisimua na wa kishujaa katika maisha yangu.

Ninapenda sana kutumia kompyuta kwa ajili ya kazi nyingi kwa sababu ina haraka. Inaruhusu kusahihisha makosa kwa urahisi pia. Na inahifadhi nyaraka zangu kwa usalama. Pia, uweza wa kutafuta taarifa kwa sekunde chache na kupanga iron vizuri unanifanya niwe na tija zaidi hasa ninaposhughulikia miradi mirefu au mawasiliano rasmi. Hata hivyo bado nathamini kuandika kwa mkono. Ninapofanya tafakari binafsi au kuandika malengo yangu kwenye shajara. Kuandika kwa mkono kuna nisaidia kukumbuka mambo vizuri. Zaidi, na kuna toa nguzo wa kipekee wa kibinadamu ambao hauwezi kupatikana kupitia kibwenyezo cha kompyuta.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia kusoma vitabu na makala za mitandaoni. Kwani njia hii inapita inanipa fursa ya kupata maarifa ya kina kutoka kwa watalamu mbali mbali duniani. Pia mimi ni shabiki wa kutazama video za mafunzo ambazo zinaonyesha kwa vitendo jinzi ya kufanya mambo fulani au jambo fulani. Hali inayo rahisisha kuelewa haraka. Vile vile napenda kujifunza kwa kufanya majaribio na kuuliza maswali kwa watu wenye uzoevu zaidi yangu ninaamini kuwa mwingiliano wa kijamii na kubadilishana mawazo ni njia bora ya kupanua upeo wa akili na pia kupata ujuzi mpya ambao unaweza kunisaidia katika maisha ya kila siku.

Mimi hupenda kufua nguo zangu mara mbili kwa wiki. Kwa kawaidi siku za jumatano na jumamosi ili kuhakikisha kuwa nina nguo safi na za kutosha kwa ajili ya kazi na shughuli nyinginezo za wiki. Utaratibu huu unanisaidia kutoa cha nguo chafu ziru. Ziru ndikane sana. Jambo ambalo hufanya kazi za kufua. Iwe rahisi na enye kuchukua muda mchache. Pia napendelea kufua asubuhi na mapema ili nguo zipate jua. Na kutosha na kukauka haraka kabla ya jioni. Kuwa na ratiba maalum ya kufua kuna nisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa nyumba. Na kuna nipa amani ni ya moyo nikijua kuwa kila kitu kiko safi na tayari huwa kwa utumizi. Kwa matumizi pia.

Naamu kila asubuhi mimi huamuka saa kumi na mbili kamili ili kupata muda wa kutosha na muda wa kujiandaa bila haraka. Jambo la kwanza ninalo fanya baada ya kuwamuka ni kunywa glasi ya maji na kufanya maombi mafupi ya shukrani. Kisha nafanya mazoizi mepesi ya kunyosha viungo ili kuamsha mwili na akili yangu kwa ajili ya majukumu ya siku. Kuhusu kia mshakinywa, mimi upendelea kunywa chai ya rangi yenye tangawizi ikiambatana na mayai ya kuchemsha au mukate wa ngano. Kabla ya kuandoka ninaakikisha nimepanga begi langu, nimezima vifaa vyote vya umeme na kujitazama kwenye kio ili kuwakikisha mwonekano wangu ni nilivo, ni nadhifu. Kwa jumla nahisi asubui zangu ni zenye tija na utulivu, jambo ambalo unipa nguvu na mhemuko. Chanya wa kukabiliana na seku nzima.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni bluu, hasa ile ya anga au bahari, kwa sababu inanipa hisia ya amani, utulivu na upana usio na mwisho. Nina amini rangi hii ina uwezo wa kutuliza akili baada ya siku ndefu ya kazi, na inanifanya nijihisi mwenye ujasiri na umakini. Ninapokuwa kwenye mazingira yenye rangi hiyo, pia ninapenda rangi ya kijani, kwani inawakilisha uhai asili na ukuaji. Kuwa na rangi ya kijani kuna nikumbusha umuhimu wa mazingira na kuna nipa nishati mpya ya kuanza mambo kwa upya. Jambo ambalo hufanya mchanganyiko wa bluu na kijani kuwa chaguo langu bora. Katika mavazi na mapambo.

Chakula ninachokipenda zaidi ni ugali na nyama choma, kikiambatana na kachumbari safi, ladha ya nyama inayochomwa, vizuri na harufu yake ya mwisho hunifanya nifurahie kila mlo, huku kachumbari ikiongoza, ikiongeza ladha ya ukali kidoko, na uchangamfu unaofanya mlo ukamilike vizuri. Pia napenda sana wali na nazi na samaki na kukaanga kwa sababu ya utamu wa asili huyo wa nazi unaoingia kwenye mchele. Hiki ni chakula ambacho kinanikumbusha mazingira ya upwani na kitamaduni. Na kila mara ninapokula ninajisikia mwenye kuridhika na nguvu ya kutosha kuendelea na shughuli zangu.

Mimi huenda maktabani angalau maramoja kwa wiki. Asa siku za mwishoni mwa wiki. Pale ninapo kwa na muda mwingi waziada hu ndio wakati wangu wa tabahu na wa kutafuta utulivu. Kufanya utafiti wa kina. Na kusoma vitabu vipya ambavyo havinisumbui na kelele za mazingira ya kawaida na nyumbani au kazini. Pia mara nyingine mimi utumia maktaba za mitandaoni kila siku. Ninapo itaji kupata taarifa za haraka au marejeo ya kitaaluma uwepo na wa maktaba unanisaidia kubaki na nidhamu ya kujisomea na unani pafursa ya kuimarisha maarifa ya kukatika mada. Mbali mbali kwa garama nafuu na katika mazingira yanayo chochea uelewa.

Ushauri wangu mkubwa kwa watu au mtu anayeanza kazi ni kuwa na nia ya kujifunza na unyenyekevu wa kuuliza maswali. Asiogope kukosea mwanzoni, bali ahakikishe anajifunza kutokana na makosa. Hayo na awe tayari kupokea maoni kutoka kwa wenzake. Wenye uzoefu zaidi ili kukuza ujuzi wao haraka. Pia mimi umuhimu sana. Pia ni muhimu sana kujenga nidhamu ya muda na mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzake. Kuwahi hii kazi inakukamilisha majukumu kwa wakati kutoonyesha uaminifu kuheshimu kila mtu ofisini kutasaidia kutengeneza mazingira rafiki ya kazi na kufungua milango ya fursa nyingi zaidi huko mbeleni.

Ndiyo, mimi hutumia video kwa mahasiliano mara kwa mara. Hasa kwa mikutano ya kikazi na mazungumzo na marafiki wanaoishi mbali. Mawasiliano ya video yananisaidia kuleta ukaribu zaidi kwa sababu tunaweza kuona na sura na kuosoma ishara za mwili. Jambo ambalo upunguza uwezekano kuna uwa kuelewana, vibaya, tofauti na ujumbe wa maandishi. Pia mimi hutumia video kwa ajili ya kujifunza au kutowa maelekezo ya vitendo. Kwani ni rahisi kuelewa jambo unapoliona likifanyika. Ni nyenzo muhimu katika ulimwengu wa sasa. Inayo okoa muda wa kusafiri na kurahisisha kushirikiana wa haraka bila kujalia umbali wa kijiografia.

Moja kati ya maeneo mazuri, ambayo nimetembelea ni mbuga ya taifa ya serengeti. Mandhari yake ya nyika pana na uwezo wa kuona wanyamapori kama simba, chui na tembo katika mazingira yao ya asili ni uzoefu katika kustabu na uzoefu wa kustaajabisha sana. Hakuna kitu kinachoweza kulinganishwa na uzuri wa machweo ya jua kukiwa na utulivu wa porini. Porini, pia nilivutiwa sana na mji wa Mombasa. Kutokana na fukwe zake mzuri na mjengo majengo ya kihistoria kama Fort Jesus. Mchanganyiko wa harufu wa bahari vyakula, vya kiasili, vya pwani na ukarimu wa watu wa huko ulifanya safari hiyo kuwa la kipekee na yenye kurejesha furaha ya moyoni.

Mimi upenda kutumia YouTube, kama chanzo kiku cha kutazama video, mtandaoni kwa sababu ina maudui mengi ya mbali, na ya aina mbali mbali. Kwanzia mafunzo ya kitalamu Hadi Burudani, nijukua rahisi kutumia ambalo, lina niruhusu ni kutafuta mada yoyote ni naayoitaji kwa haraka ya kupata maelezo ya kina kupitia video za ubora, waju. Pia wakati muingine mimi utumia majukua kama vimeo kwa ajili ya kutazama kazi za kibunifu ya filamo fupi za kisani. Kwa mitandao ya kijami kama Instagram na TikTok kwa video fupi na za haraka. Kuchanganya vianzo hivi, kuna nisaidia kupata marifa mapia na kubaki na habari za hivi punde kwa ajia kwa njia ya kuvutia.

Napendelea shati kwa matukio, rasmi na kazi kwani inanipa mwonekano nadhifu na wa kitaalamu. Hata hivyo, kwa ajili ya kupumzika au matembezi ya kawaida, mimi hupendelea tishati kwa sababu ni rahisi kuvaa na kupumzisha mwili na inanipa faraja zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtaalamu mbobese. Katika fani yangu inakutumia maarifa hayo kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Ningependa kuanzisha mradi, wa kijamii utakaousaidia vijana kupata ujuzi. Wa kidigitali na fursa za ajira ili waweze kujitegemea kiuchumi. Pia nina ndoto ya kusafiri duniani kote ili kujifunza tamaduni mbali mbali na kuona maajabu ya asili. Naamini kuwa kupanua upeo wangu kupitia ulimu na uzoevu katika kimataifa kutanisaidia kuwa mwanadamu bora na kiongozi mwenye busara.

Mimi ninapendelea sana kukula katika migawa ya bustani kwa sababu ya hewa safi na mazingira ya utulivu. Sehemu hizi unipa fursa ya kufurahia mlo wangu huku nikitazama mandhari ya asili jambo ambalo ufanya chakula kionje kizuri zaidi. Pia marachache mimi upenda kutembelea vibanda vya vyakula vya asili ili kupata ladha halisi ya vyakula vya nyumbani kama vile samaki na kukaanga au kumisha kaki. Maeneo haya uwa ya michanganyiko nzuri tena tamaduni na watu. Jambo ambaleo ni nafanya usevu wa kula nje uwe wa kusisimua.

Mimi ni shabiki mkubwa wa timu ya taifa ya Tanzania. Huwa nasharehekea kwa furaha sana. Kila wanapopata ushindi katika mashindano ya kimataifa kwani mafanikio yao ni furaha ni fahari za nchi nzima na yanakuza ari ya michezo kwa vijana. Pia katika soka la klabu ninafuatilia kwa karibu Real Madrid. Ninapendezwa na utamaduni wao wa ushindi na uwezo wao wa kupambana hadi dakika ya mwisho. Jambo ambalo hunifundisha umuhimu wa ustahimilivu katika kufuata mafanikio katika kutafuta mafanikio.

Tabia mbovu sana inayo nichukiza zaidi ni uongo na kutokuwa na uaminifu. Ni vigumu sana kufanya kazi au kuishi na mtu ambaye huwezi kuamini maneno yake. Kwani hiyo hubomoa mahusiano na kuleta migogoro isiyo ya lazima. Pia dahara, dharau na kutokuheshimu wengine ni tabia inayokera sana ninaamini kila binadamu anastahili heshima bila kujali cheo hali ya kifedha au asili yake. Hivyo mtu anayewatendea wengine vibaya hupoteza sifa na uongozi na utu pia.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi mapema usiku kati ya saa mbili na saa tano. Huu ni muda ambao akili yangu bado ina nguvu na mazingira yanayokuwa yameanza kuwa na utilifu. Jambo linalo nisaidia kuzingatia majukumu magumu kwa ufanisi zaidi kabla ya kupumzika pia.

Mimi napendeleanga sana kuvaa nguo za smart casual kama kawaida. Mimi huvaa surauli ya kitambaa au jeans. Jeans in brackets pamoja na shati la mikono mirefu au polo t-shirts. Kwani mtindo huu unanifanya nionekane mnadhifu. Na unanipa uhuru wa kufanya kazi katika mazingira tofauti. Pia ni mimi huzingatia sana faraja na ubora wa kitambaa. Napenda rangi zisizo kolea sana kama vile kijivu bluu buhari bluu bahari na unyeusi. Kwa sababu ni rahisi kuzioanisha na zinatoa mwonekano wa utulivu na ujasiri pia.

Leo hali ya hewa ni jua ya na joto kiasi kukiwa na mawingu machache yanayopita. Hakuna dalili za mvua kwa sasa. Hivyo mazingira ni makavu na yanavutia kwa shughuli za nje. Kutakona na hali hii nimevaa shati jepesi la pamba na linalo pitisha hewa vizuri ili kukabiliana na joto. Napenda sana aina hii ya hewa kwa sababu inanipa uchangamfu na inaniruhusu pia kutembea kwa miguu. Bila usumbufu wa baridi au kulowa ninachotaka kufanya sasa ni kutembea kidogo bustanini ili kufurahia mwanga wa jua kabla ya kurudi kuendelea na kazi zangu.

Ninaitaji kuhimarisha ujuzi wa uchambuzi wa data. Katika ulimwengu wa sasa, uwezo wa kutafsiri takwimu na kuzigeuza kuwa maamuzi ya busara ni muhimu sana kwa ufanisi wa kazi. Pia, nataka kuboresha lugha ya kigeni, hasa Kifaransa. Kujua lugha nyingi kunapanua uwezo wa kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti. Na kufungua fursa nyingi zaidi za kimataifa pia.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa kushiriki katika hafla za kijami na kitaaluma ambapo ninaweza kukutana na watu wenye maslahi yanayofanana na yangu. Huwa naanza na salamu na tabasamu. Kisha ninasikiliza zaidi kuliko kuzungumza iliku mwelewa mtu mwingine vizuri. Pia mimi hutumia mitandao ya kijami na majukwa ya kujifunza kuanzisha mazungumzo na watu walio mbali. Kwa muazi, mkweli na mkarimu ndio. Kwa muazi na mkweli na mkarimu ndio siri yangu ya kujenga urafiki wenye maana na unaudumu pia.

Mimi napendelea kutazama michezo zaidi kuliko kucheza hasa mpira wangu wa miguu na riadha inanipa misisimko mikubwa kuona ushindani wa kiwango cha juu na mbinu zinazotumiwa na wataalamu kufika kufikia ushindi. Hata hivyo, mimi hupenda kucheza mpira wa kikapu. Mara moja moja kama njia ya kufanya mazoezi na kujichanganya na marafiki pia inanisaidia kuimarisha afya yangu na kunipa uchangamfu wa mwili.

Katika mpira wa migu, nina mkubali sana Lionel Messi kwa kipaji chake cha asili na unye nyekevu na uwezo wa kufanya mambo magumu ya onekane raisi uwanjani. Na pia nina mkubali Ronaldo kwa kipaji chake pia cha asili anaweza kufanya mambo ya migu ya onekane raisi uwanjani pia. Pia na msujudu Elliud Kipchege kwenye riadha. Nidhamu yake ya ukauli ya kembiu ya No Human is Limited. Inanipa hamasa kubwa ya kupambana kufikia malengo yangu pia.

Kujiandaa kwa mkutano, mimi hufanya yafuatavyo. Napitia ajenda, kuelewa malengo ya mkutano na mada zinazozungumzwa, nafanya utafiti pia. Ninakusanya takwimu na taarifa muhimu ili kutoa mchango kwenye mashiko. Naandaa vifaa, nahakikisha kalamu yangu, kitabu cha kumbukumbu au kompyuta mpakato viko tayari. Napanga muda wangu pia ninahakikisha nafika au kuingia mtandaoni dakika tano kabla ya muda kuanza.